Lengo langu la muda mrefu kazini ni kujiendeleza kitaaluma na binafsi. Ili niwe mtaalamu mwenye mchango mkubwa katika taasisi. Ninayofanya kazi na kwa jamii kwa ujumla natamani kufikia kiwango ambacho. Siwezi tu kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi. Bali pia kuwa mtu wa kuaminika katika kutoa mawazo, suluhisho na mwelekeo unaosaidia maendeleo ya muda mrefu. Lengo hili linanihamasisha kufanya kazi kwa bidii, kujifunza kila siku na kukabiliana na changomoto kwa mtazamo chanya. Kwa muda mrefu ningependa kujenga ujuzi wa hali ya juu katika eneo langu la kazi. Hii inahusisha kupata maarifa mapya kuendana na mabadiliko ya teknolojia. Na mbinu za kisasa, pamoja na kushiriki mafunzo yao na warsha zinazo husiana na taaluma yangu. Ninaamini kuwa kujifunza ni mchakato endelevu na mfanyakazi anaejifunza kila mara. Ana nafasi kubwa na kubaki, ya kubaki muhimu na mwenye thamani katika soko la ajira. Kupitia maendeleo haya ya kitaaluma natamani kuwa mfano wa kuigwa kwa wenzangu kazini. Lengo langu jingine la muda mrefu ni kuchukua majukumu ya uongozi. Ningependa kufikia nafasi ambayo nitaweza kuongoza timu kwa kuhamasisha wengine na kushiriki katika maamuzi yanayoadhiri maendeleo ya taasisi. Uongozi kwangu sio tu cheo bali ni uwezo wa kusaidia wengine kukua kutatua migogoro kwa busara na kuhakikisha malengo ya pamoja yanafikiwa kwa mshikamano. Natamani kuendeleza sifa za uongozi kwa wajibikaji, mawasiliano mazuri na uadilifu. Pia, nina lengo la kuhakikisha kazi yangu inaleta mchango chanya kwa jamii. Natamani kuona kwamba juhudi ninazoweka kazi ni zinaathiri vyema maisha ya watu wengine. Iwe ni kupitia huduma bora, bidhaa zenye manufaa, au miradi ya kijamii. Hili linanipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kwa dhamira ya dhati. Kwa ujumla, lengo langu la muda mrefu kazini ni kukua, kuongoza na kuchangia maendeleo endelevu. Kupitia nidhamu, kujituma na kujifunza bila kuchoka. Ninaamini, nitaweza kufikia malengo haya na kuwa mfanyakazi mwenye mafanikio na mchango wa kudumu kazini.

Ndiyo, napenda kwendesha baiskeli. Kwendesha baiskeli, hunipa furaha na hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. N injia nzuri ya kufanya mazoezi, kupumzisha akili na kufurahia mazingira yanayo nizunguka. Wakati wa kwendesha baiskeli, napata nafasi kufikiria kwa utulivu na kuondoa msongo wa mawazo. Pia hunisaidia kuboresha hafi ya mwili na kuongeza umakini. Jambo linalo nifanya, niipende sana kama shuguli ya kila siku.